Teknolojia ya sauti nayoitumia ni kutumia AI ama kuweza kufanya kazi zingine kwenye teknolojia kama kipaza sauti ambazo hutoa sauti ambayo ni inasikika ambayo ni ya quality ya juu ambayo inaweza saidia sana na ni mzuri. Teknolojia ni kitu mzuri kinaeza tumika.

Eee natumia mitandaoza kichamii kuperusi vitu kama vile za masoma kuperusi apari ili kuendelea bado kuenda kutumia vifaa za kuongelea na maarafiki mitandaoni faa za jamii sana usaidia katika mawasiliano sana sana.

Nawafahamu ndiyo majirani wangu hao ni majirani wema ni majirani ambao tunaheshimiana tunawaweza saidiana na majirani zangu moja ni kuna wanawake wawili na wanaume watatu hawa ndiyo majirani wangu nawafahamu na wako sana.

Hali ya hewa naipenda ni hali ya mchana wakati kuna jua na kabaridi kamzuri Kunapapasa ambayo inasikia vizuri hadi ukipotembea na hewa hiyo ni hewa safi hewa inayofurahisha na inaeza maintain mwili wako katika skini, vitamini D kutoka kwa jua.

Ninaopenda kutazama ni mpira wa mguu kwani napenda mcheze ni mcheze inayofurahisha sana kati ya hizo team nakumbuka mchezo ikiisha angazo ni kupa utazama sana kati walivunja mwanamchezaji mmoja kavunjika kwa baiskeli. Wapi unapenda kutazama mchezea? Naipenda kutazama katika televisheni na kwenye mchezea kati mtazamo ni wakati wa majioni sana wakati zinazo.